Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai, chai ya maziwa, ambayo huwa napenda ikitengenezwa na mpenzi wangu. Huwa chai ya maziwa ikiwa na tangawizi, napenda kunywa chai wakati wa nikiamka, mida za saa kumi na mbili asubuhi, mpaka saa moja asubuhi, huo ndio wakati wangu wa kunywa chai.